Harufu nayoipenda zaidi ni ya manukato. Msana harufu hii wa onyesha mwonekano wa kitu kinacho nukia manukato. Pia hunusa vyema na kunipa kumbu kumbu. Ya mahali nilipowai kuisikia harufu hiyo. Nikiivuta harufu ya manukato mimi husikia vyema sana na nisikia kama liye liwaza akili yangu.

Kumbukumbu ninayokuwa mzuri sana nayo ni siku ambayo nilifanyiwa sherehe yangu ya kuzaliwa siku ya kwanza nikuwa na miaka kumi na mbili. Sherehe hiyo ilikuwa ya kufana. Maana sikuwahifanyiwa sherehe hiyo. Sikuwa nimetoka katika familia inayokuwa na uwezo. Hivyo basi, nilifrahi sana hiyo sherehe.